Mandhari yangu nzuri ambaye ni meyona ni mandari yale ya baharini Kwa maana uvutia macho na pia unapawenda kule kuna wale wavuvi ambayo uvuwa samaki Unaweza kununua samaki kwa beii nzuri ambaye na madini ambaye inasaidia mwilini Kwa kujenga mifupa na pia kwenye wafikiria asa kwenye kazi.

Aghalabu mi hufanya mazoezi asubuhi kabla niende kazini Kwa maana hiyo husisimusha akili na pia hutuliza mwili na baada kuenda zoezi Unafaa uingie kwenye maamuni kisha uoge ujitoe uchafu ambayo utakuwa umetoa wakati wa zoezi haswa mi hupenda kufanya mazoezi asubuhi.

Mujizu wangu ambayo na itaju kuimarisha ni ule ujuzi wa kuunda pesa Mbaye nigeweza kusaidia wala wasiojweza mafamilia zizojweza mayatima na pia Kuzuri mainewa angu mbaye na familia ili kufurahisha kujenga ya umoja na familia kwa mana umoja ni ngufu utengano ni mudaifu.

Na mimi hupenda kucheza na watoto kwa maana watoto hucheza kwa muda kidogo, pia wanachoka na hapo ndipo Mimi hasa huchukua muda wangu kuwapa mawaida. Hapa na pale, kulingana na jinsi maisha yanavyofaa. Na maisha ya wakati huu unapoitaji kuwa na akili nzuri ili uweze kufanya kazi kwa ufasaha.

Mi napendelea kitanda kizuri kwa maana wakati ambapo umetoka kazini Kwa mfano utakuwa umechoka kisa kitanda kizuri uweza kutuliza na kupa uzingizi wa mang'amu ng'amu ambayo itaweza kukupa jinsi kazi ya kesho ya fuwata jinsi ya kufanya samaani na pia kitanda kizuri ni nzuri kwa afya yako.

Kwamana mimi hufanya kazi kwenye ofisi hagelabu sikai sana kwa kaitu wa usiku mimi hagelabu lala sana nne kasorobu ama pia sana nne kamili ili kujitayarisha kuhusiana na kazi ya kesho yake ambayo nahitajika kuenda basi uzingizi niweza kuituliza akili na kutayarisha kazi ya kesho.

Chakula nyingi ambacho naipenda kula mchana agalabu ni pure mchele au kipenda wali wakati ambao umepikwa na pia kunywa visharubati kwa maana ina madini nzuri mwilini na ina uchovu haswa wakati wa kazini na pia inaweza kujenga mwili yako.

Naam miupenda kula nje ya nyumba ni haswa kwenye vibanda kupata hapa ama pia kwenye hoteli Wakati ambapo familia imeenda kutembeleana na pia wakati ambapo nitakuwa ni mechoka Sina nguvu ya kupika sasa mimi upenda ya kwenda kula kwenye hoteli au kwenye vibanda.

Na mi hupenda kupanda kwenye milima haswa wakati wa mapumziko wa likizoni Wakati ya ambapo simo kazini Kwa maana ina mandhari nzuri, ina nyama, inavutia, inatuliza akili Haswa wakati ambapo umetoka siku na umechoka kabisa na pia milima husidia kuunda misuli au kurekebisha misuli ambayo yatakuwa yamegandana.

Zawadi nzuri ambayo nimeweza kupokea tangia kuzaliwa ni zawadi ya saa napia Zawadi Vyatu Napia zawadi ya meza gilasi ambayo imeza kurembesha nyumbani kwangu na inaleta mvuto kabisa.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

Wakati wa jua kali haswa mi hupenda kunywa maji na pia kumana mini mtu mwenye bidi hua naenda shambani kupanda vile mimea hh akh ambayo ukua vizuri wakati wajua kali na pia mimi upendelea kukaa kwenye kifuli aswa.

Mimi hushughulikia wateja kwa kuwakaribisha na kuwapa mawaidha ama kuwauzia bidhaa na pia kuwapa motisha kwa vile hicho kifaa ambacho nimewanunulia kinafanyakazi na pia nazidi mfano nikiwapa wakinunua bidhaa zaidi ya tano nawaongezea kimoja kama nyongeza.

Angalabu mimi hupenda kununua vitambaa vinavyonifurahisha na pia kununua vyakula ambavyo vinaongeza madini mwilini ili pia napenda kununua nguo haswa lile nguo zenye rangi ya nyeupe na pia mi hupenda kununua zawadi ambayo naweza ipa familia ama kipenzi changu cha roho.

Naam Mimi hujilinda na vitisho vya mtandao kwa kuwasiliana na polisi kuhusu tukio hilo mbalo weza kukusaidia kutokana na vita ambavyio mtandao itakua imekupa ama pia kuzima ile mtandao ambayo utakua umeitumia ama walau kupavitisho watakua wameitumia Mimi huiziman account hio.

Mimi upenda mwanga wakati kuoana inasaidia Kwa macho maana macho kwa lugha mnumba tunasema ikona sensitive organs nambayo mwanga mkali huweza kuiumiza na kukosa kuangalia kabisa.

Na miupenda muziki za jadi kwa maana ziliimbwa na waseh hao wahenga ambao haswa walikuwa wanakielewa kile ambacho wakati huo kilikuwa kinaitajika na kile ambacho kilikuwa na kinafaa. Hh na pia muziki uburudisha utuliza na pia hujenga mawazo kwa pamoja.

Na mpenda kutembea kwenye msituni, kuangalia matunda mwitu, kuangalia wanyama kama file tumbili na pia kuzitafuta madini ambayo na eza kuiuza kujitafutia riziki na pia aso wakati mngine tunaenda kuchanja kuni, bara tumika kwa upishi.

Agarabu mimi hupenda kutembea na familia yangu wakati mwngine kutembelea wagonjwa ama kutembelea wale wasiyo jiweza Pia haswa waka siku za jumapili tunaenda kanisani kusuali baada ya hapo tunarudi nyumbani kuigia zoezi kufanya moja mbili.

Uthaivu wangu kazi ni mimi hushugulikia kwa kuleta mawaidha pamoja na ambao tunafanya kazi wote baaada ya hapo mfano naeza mpigia mchumba wangu ile aeze kunipa mawaidha kwa vile ambavyo nitakua nimefanya kwa uba.

Naam miupenda kucheza mchezo ya mbao kwa maana inatuliza akili inanisho mwalifuwa kwa kulenga na pia inakupamutisha ya kuwa kuonyesha talanta za ambayo unayo kila yeyote ambayo anaweza kuza talanta yake kwa mfasa.

Kwa ili kumaliza kazi yangu kwa wakati, mimi huweka ratiba yangu kwa vile ambavyo kazi nigeanzia na ile ya mwisho na kila ratiba inasaa yake na pia unaiweka akili yako kuwa kazi fulani, itafanyika saa fulani na itamfaa kumalizika kwa wakati gani.

Ndiyo mimi upenda kukimbia haswa napotoka kazini hama siku zangu za mapumziko na pia siku za weekend napenda kukimbia kwa mana usisimua misuli Kurekepisha mshipa za dama ambaye atakuwa amefungana kulingana na kloti ya damu na pia utuliza mawazo haswa zile za familia na pia zile za kazini.

Kila ninapo amka kifaa changu kama simu au tochi mi uiweka moto mara tu ninapo lala na ikijaa itajizima alafu asubuhi nitaamka nipate ina moto wa kutosha wa kuniendesha siku mzima.

Agalabo mi upenda mahali ambapo pametulia ambapo hamna kelele Asu kule maeneo yenye bahari Kwa mana inatuliza akili inakufanya uwe na mafikirio mazuri Majinti ya kujitunja kwenye maisha yako binafsi.